Je unasaidia jamii yako vipi mambo zaidi ninjia zipi unazotumia kuhakikisha jamii zako wanasaidika pale nyumbani Je mbinu hizo ni mbinu kama gani na wakati wanapouitaji usaidizi wako je hua uko tayari kusaidia Mimi husaidia jamii yangu kwanjia tofauti tofauti kwanza na hakikisha kuwa kuna amani. Wakati kuna mambo ya sioleta amani pale nyumbani au pale kijijini, mi huhakikisha kuwa tumepata suluisho ili watu waishi kwa amani na upendo. Pili, kuna hizi juhudi kwa wanakijiji, wasiojiweza, tunasaidia na chakula. Kwa familia yangu, ninapoenda kazini nahakikisha kuwa nikipata uwezo wakuwanunulia chakula na wanunulia na nawatumia. Ili, wasiwe na hofu kuhusu chakula. Njia nyingine ni kuhakikisha kuwa watoto wote wanaenda shuleni. Elimu ni bora sana kwa jamii. Uhusaidia kukuza mawazo ya wanajamii. Ukiwasaidia hivo, unapata kijiji na familia yote kwa ujumla kime kuwa katika elimu.

Niambie kuhusu rafiki yako wa karibu zaidi, je unaweza tueleza mambo ambayo mnafanya mkiwa na rafiki huyo, ni lini ilikuwa mwisho kuwa na rafiki huyo? Je, ni nini kilichofanya urafiki huyo ukakua jinsi ulivo, ni muda gani meweza kuwa marafiki wa dhati? Na unapo kuwa na rafiki huyo ni nini huwa mnaseme zana naye? Ndio, rafiki wangu wakaribu tulipata nae pale shuleni Ilikuwa wakati tuko katika shule ya upili Wakati huo nilikuwa kwenye shule za bueni ambapo unapata hauna uwezo wakukua na watu wa familia kila siku unawakuta tu mnapofunga shule likizoni Nilipojiunga na shule ya upili nilipatana na rafiki yangu wa karibu na tukawa marafiki kwa muda huo wote adi sasa urafiki huo ulitokana na kulikuwa na hili somo la biashara tulikuwa tunafanya pamoja Sasa tulikuwa tunapatana karibu kila siku kwasababu ya somo hilo na pia tulikuwa na wezo wakuonana pale buenini tulikuwa tunatumia chumba kimoja Ndio, tunapo kuwa pamoja sisi huongea mambo tofauti, kuhusu biashara, elimu, yaani hali ya maisha, jinsi tunavyoweza kuinuana kwasababu sisi bado tuko umri wa kujiimarisha umri wa ujana. Tuna ongea kuhusu vitu ambavyo vinaweza saidia watu wa umri wetu waweze kusaidika Kwasababu sisi hatukuweza kusaidika jinsi tulivo dhani tunaweza saidika Lakini kupitia kujifunza kupitia kwenye mitandao kupitia kwenye njia tofauti tofauti Tumeweza jifunza mambo mengi ambayo hua tunasaidia nayo wengine.

Mafanikio gani umeyapata kazini? Mambo zaidi, ni mambo yepi pale kazini unayoyaona kuwa ni ya kimafanikio ulipoanza kazi. Ni mambo yepi yalikuwa maono yako pale kazini? Unaweza tueleza ni baada ya muda upi ambayo mafanikio hayo yameweza kuwa kufanikishwa. Nilikuwa na mafanikio ya kuongezewa cheo pale kazini Nilikuwa mdogo Sasa niko kati ya wakubwa pale kazini Nilikuwa na mafanikio Nilikuwa na maono hayo maono hayo yalikuwepo muda uliopita wa takribani miaka tatu nimefanya kazi karibu miaka tatu na haikuwa rahisi Unajua unapofanya kazi katika kampuni hizi unapata Lazima ufanye kazi inayo pendeza Lazima utie bidii kwenye kazi yako na wakati mwingine siyo raisi ku kufanya kazi na ilio tu sawa kila siku Kwa sababu saa zingine unapata leo kazi ilikuwa raisi kesho Unapata kuna tashwishi kiasi pale unapofanya kazi yako Wakati mwingine unapata waliojuu amuendani vizuri Inabidi umefanya kazi zaidi ili waweze kuona unaji tahidi ili waweze kupea cheo hicho Sasa kwa muda wa miaka mitatu nimekua nikijaribu kufanya shuguli zangu pale kazini Nikiomba tu niwe nifanikiwe na kwa jambo mzuri mwaka huu nilifanikiwa na nika ongezwa madaraka pale kazi ni tulipofungua mwaka mpya.

Niambie kuhusu mazoezi yako ya kila siku. Je, ni mazoezi gani unayo jihusisha nayo? Ukifanya mazoezi hayo, unajihisi vipi? Ni kwa mda upi umefanya mazoezi hayo. Ni wakati upi wa siku, unasikia vizuri, ukifanya mazoezi hayo. Mimi, napenda mazoezi ya kukimbia. Mazoezi haya mi huyafanya maramingi asubuhi mapema au jioni jua linapotua. Mazoezi haya mi huyapenda kwa sababu mwili uko kwa kimombo tunasema active. Unapata yani ukifanya zoezi la kukimbia, mwili wako, kilo zako, zinakuwa kwenye hali inayofaa. Unapata ukifanya zoezi hili, hauhisi ni kama mwili ni mzito, unasikia ni kama kilo zimepunguzwa. Wakati mwingine unapacha kama uliku ua unaumwa au unahisi ni kama kuna uzito fulani unahisi kwa sehemu fulani ya mwili Unapo kimbia baada ya mda fulani unanza kusikia mwili umanza kuwa mwepesi nimefanya zoezi la kukimbia kwa mda wa miaka karibu minne hivi baada ya kumaliza shule nilianza Kwa sababu niliona mwili wangu nilikuwa nimeanza kuongeza kilo baada ya kilo na haipungui hadi nipunguze chakula wapi, sipunguzi kilo hizo Nikaona badala ya kukaa tu na kuendelea kukula na kuona mwili unongezeka Nikaona niheri, nijitahidi nianze zoezila kukimbia na imekua hivo, nafanya hivo karibu kila siku.

Je unatumia mitandao ya kijamii mambo zaidi mitandao ya kijamii ni ipi Unapo tumia mitandao hiyo unasaidika kivipi ni njia zipi unazopata mitandao ya kijamii kuwa bora kuliko mambo ya kale kulipokukosa mitandao ya kijamii Je una marafiki katika mitandao ya kijamii ndio, mimi hutumia mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii hukuwana manufaa mengi sana, hata kama ina madhara yake. Kwanza, mimi hutumia mitandao ya kijamii kuona baadhi ya maendeleo yanayofanyika katika sekta fulani. Unaweza kuwa unataka kutafuta jinsi kampuni fulani inaendelea Unaweza tafuta pale kwenye mitandao ya kijamii na ukaona maendeleo yao Unaweza tumia mitandao ya kijamii kusoma Labda hukua unajua kuhusu kitu fulani Lakini kutokana na maoni tofauti tofauti ya watu Unapata umejifunza kitu kutokana na hayo lakini ingawa ina mazuri mengi kuna mabaya yake ukitumia mitandao ya kijamii vibaya unapata haikufaidi jinsi inavyo faidi yule ambaye anaitumia inavyofaa.

Ni filamu gani unayo niambie kuhusu filamu yako unayoipenda zaidi Je, ni filamu gani hiyo kuna tofauti za filamu. Kuna komedi, kuna action, kuna drama. Unapenda kuiona mara ngapi? Unaweza kushiriki filamu gani unayoipenda na ni nini kilichokufanya ukawa na upendo kwa filamu hiyo na unaanza taka kuiona tena? Mimi napenda filamu za comedy. Comedy huwa filamu nzuri sana. Unapata kama kuna huyu alieye kwenye utoto wetu alikuwa anajulikana kama Mr. Bean. Unapata watu wanapomuona ni kucheka tu. Kwa sababu nia yake ni kufanya watu warudi katika ule utoto waone anacho kifanya ni kizuri Unaona? Sasa kwenye filamu yake ya comedy, unapata tangu tu ulipowasha TV yako Umecheka tu tangu mwanzo hadi mwisho. Yaani comedy za Mr. Bean katika utoto wetu zilikuwa nzuri sana, nzuri sana adi wa sasa mimi bado tu nilivo hivi naenza kaa chini unanipata na muona kwa sababu Yaani bado tu kiko kwenye akili, nikimuona nafurahia kama nilikuwa na mawazo mawazo kwenye ya kili naona ya metulia kiasi yaani filamu zake ni nzuri sana yaani komedi yake.

Niambie kuhusu ujuzi ungependa kujifunza ni ujuzi upi ungeweza kushiriki ni ujuzi upi unaoona ni wa manufaa zaidi katika ulimwengu huu wa sasa ni jinsi gani ujuzi huo unaeza jifunza? Mimi ningependa kujifunza ujuzi wa teknolojia. Kwa kizungu tunasema IT. Ukiwa na ujuzi wa teknolojia yani IT, unapata katika ulimwengu wa sasa, kila kitu ni kutumia tarakilishi. Na ukiwa na ujuzi wa tarakilishi hutoka sehemu yoyote yani kwa kizungu tunasema from all angles. Ukikuwa na ujuzi huo unapata umesaidika sana kwa sababu unapata kazi zapatikana kwenye simu au kwenye tarakilishi. Ukipata pale kazini unapata wanasema kila mtu awe na tarakilishi au awe na ujuzi wa tarakilishi. Ukiwa na ujuzi huo, wewe uko sawa. Unaeza enda katika mahali popote, hapa ulimwenguni. Unaeza fanya kazi mahali popote. Yani ujuzi huo, ukiwa nao, ni kama yani asali. Unaadimika sana. Yani unaadimika. Unaadimika mno. Kwa sababu kila mtu anataka kile kilicho kigeni na kwa njia tu moja unaeza kipata kupitia teknolojia.

Je? Umewahi kuona bahari? Mambo zaidi.Je? Bahari ni nini? Na kama umewahi iona kwa mandhari gani? Wapi? Nchi gani? Ndiyo, nimewahi iona bahari.Mimi natoka Kenya. Kenya tuko tuko na bahari ya Indi. Bahari hii inapatikana kule Mombasa.Yaani tunasema huko coast.Kuna hii bahari kwa kizungu tunasema Indian Ocean. Kenya ina Indian Ocean. Sasa nilipoenda Mombasa.Ndipo nilipoiona bahari hiyo.Ilikuwa nikiwa miaka ishirini.Ishirini ndio. Nilikuwa miaka ishirini nilipoona bahari hindi, kwa mara yangu ya kwanza.

Unaanda ripoti za kazi, vipi? Je, ni wakati upi unaofa kuanda ripoti za kazi. Ripoti za kazi zinahusu nini? Unaanda ripoti hizo peke yako au kwa usaidizi wa wengine. Mimi huanda ripoti za kazi. Kwanza, kila mwisho wa wiki, mimi huunda ripoti. Kwa kizungu tunasema weekly report. Hua naunda ripoti yangu kila mwisho wa wiki naandika matukio yote ya lio tokea katika wiki hiyo na pia na Najumuisha ule ugumu tulio upitia pale kazini ndipo hapo mbeleni mtu anapo kuja kuitaji ripoti au maendeleo pale kazini nampa akipitia ripoti hiyo ya wiki na anapata kila tendo lililo fanyika kwa siku kwa wiki liko hapo kwenye ripoti alafu bada ya kuanda ripoti ya wiki wanakikisha kuna ripoti ya mwezi ripoti ya mwezi hujumuisha vitendo vyote vilivo fanyika katika mwezi huo inaweza kuwa kwenye ufupi kanjia ya ufupi ufupisho kwa sababu tuko na weekly report na tunapokuwa na weekly report inamanisha matendo yote ya siku ya kukwatika weekly report Sasa kuunda report ya muwezi unapata inatuma tukio yalio fanyika kwa kifupi.

Uwezo gani ungependa kuwa nao mambo zaidi je ni uwezo gani unaoona ungekuwa nao wa manufaa kwako na kwa wengine huo uwezo uwezo huo unafaidi aje wengine au wewe ningekuwa na uwezo wa kuwa na hela yaani pesa mingi ningesaidia sana wasiojiweza pale kijijini unapata kuna familia walio zilizo chochole sana unapata hadi chakula tu ni shida unapata masomo shida mavazi shida kila kitu shida unapata wakati mwingine wanagonjeka lakini pesa za kuenda hospitalini hawana Ningekuwa na uwezo wa kuwa na hela, ningejaribu kutafuta miundo misingi kama vile elimu bora na iliyo katika kiwango cha cha wale wasiojiweza ili waweze kusoma Ningejaribu kutafuta jinsi ya kupata shirika hizi za usaidizi ziweze kunisaidia kuunda vitu kama hospitali pale kijijini ili waweze kusaidika sababu wengi wao unapata wamefariki kwa sababu hawakuwa na pesa za kuenda hospitalini.

Je ni kumbu kumbu gani ya kutisha maneno zaidi ni kumbu kumbu gani hiyo ukiikumbuka ni ya kutisha ni nini kilicho fanyika ilikuwa wakati upi Kumbu kumbu ninayo ya kutisha ni kumbu kumbu yangu nikiwa mdogo nikiwa hapo umri wa miaka kumi kati ya miaka tisa hadi kumi na moja Kumbu kumbu ninazo za muda huo ni wakati ambapo nilikuwa na na ugonjwa yani nilikuwa nagonjeka sana Kuna wakati yadi niliwahi enda hospitalini, nikakuwa, nikalazwa mwezi mzima, sikusoma na wenzangu. Nililazwa hospitalini bila kufahamu chochote kwa muda mrefu sana. Nilipotoka kule baada ya mwezi mmoja, nikapata wenzangu wamesoma, wamemaliza. Nilikuwa na uoga sana, lakini niliweza kupona.

Unapokeaje maoni kutoka kwa wengine ni baadhi ya vitu vipi au mambo gani unate unaa unaweza sikiza maoni ya watu wengine ni kwa nini unaona maoni ya watu wengine ni muhimu kwa maisha yako Mimi hupokea maoni ya watu wengine kwa njia iliyo chanya Kwa kizungu tunasema positive wakati mwingine kwa sababu unapata kuna vitu ambavyo mimi sivijui bado tunakua kiakili, kimwili, hatujawai kuwa katika umri huu ni mara yetu ya kwanza. Lakini kuna wale wamewahi kuwa katika umri huu labda saizi wako miaka thelathini, arubaini kwenda juu. Sasa unapata kuna vitu vingine wanavijua na mimi sivijui kwa sababu mimi ni ningali umri mdogo. Sasa unapata ukiwauliza wanaweza kukueleza vizuri na ukakosa kupotea njia. Lakini wakati mwingine wawanasema kuna vitu kuhusu maisha ya mtu ambavyo hafai kuuliza watu wengine kwa sababu wanasema hivyo ni vitu vya kibinafsi Kwa kizungu tunasema personal matters Yaani hiyo hutaki watu wajue mambo yako Unakaa tu chini, unajiskiza we mwenyewe Unafanya juhudi kufanya due suluhu kwa kikisha kuwa unachokifanya ni sahihi Wakati mwingi mimi husikiza maoni ya wengine na napenda sana kwa sababu hunisaidia kukuza akili mno.

Ni lengo gani la mda mrefu una kazini ni ni nini bahadhi ya vitu ambavyo unaviangazia pale kazini kwa mda mrefu ujao ni mambo gani unayoweza taka yawe pale kazini ambayo huku yapata hapo mimi kuna hili lengo unajua kitambo kazi kazini akukuwa na ilikuwa ngumu kupata iyo Iyo tunasema aje Iyo familia yani ya hapo kazini kitambo ulikua unapata kila mtu anafanya shughuli zake anaenda au unapata kuna minong'ono sana la kazini kwangu nilipoenda Nilipoanza Kulikuwa na vikundi vikundi Yani vikundi vikundi Yani sio vizuri sana na kwa siku za kwanza sikupendwezo Kwa sababu unapata we ni mgeni haujazoea watu Unapata yaani unaongea na watu ndiyo lakini hiyo ukweli haupo na ndi tulipoendelea kujuana kujuana na tukaanza kuunda kitu tunaita tunaita mikutano ya wafanyikazi Wakati ambapo hatuna kazi ili tuweze kuelewana kwa sababu kuna watu tofauti tofauti, atuwezi fanana wote. Tukisema tuanze kuongea kuhusu fulani kwa sababu ni tofauti na sisi inakuwa shida. Tunaleta vita. Sasa kuchokana na hicho nimeeza kuona muda kiasi kiasi unapoenda watu wanabadilika na mahali pa kazi panakuwa pazuri tena. Auhisi ni kama unalazimishwa kukaa pale yani unahisi ni kama uko nyumbani na hivyo ndivo kazi inafaa ku kuwa halafu kuna lengo lingine ni kuakikisha kuwa ninapotoka katika kampuni hiyo siku zangu zikifika kwa sababu kuna uwezi sema utafanya kazi mahali kwanzia siku ya kwanza adi siku ya kiama uwezi sema hivyo Unaeza fanya mahali miaka 20 alafu utoke uende kwingine Mimi siku ya kutoka ikifika nataka nitoke nikiwa nimekua zaidi Kwa sababu nilienda hapo ili kujifunza vitu vichache na vitu vingi Sasa nataka nikitoka huko niwe nime jifunza vitu ambavyo sikuwa najua ili nikienda kwingine nikuwe wenye manufaa zaidi.

Ungependa kutembelea mji gani duniani? Mambo zaidi ni mji gani duniani ambao ungependa kuenda kuuzuru. Kwa nini ungependa kuzuru mji huo? Na ni mandhari gani katika mji huo yanayofanya uweze kutaka tu kuenda kutembelea mji huo? Mimi ningependa kuenda kutembelea mji wa Dubai. Mji wa Dubai uko katika mataifa yalio jumuika, uko Emirates. Mimi ningependa kuenda huko kwa sababu una mandhari mazuri sana. Hadi kwenye picture unapoona, kwenye kamera unapoona hizo video au picha tu unaona ni mahali pazuri sana, kuna utulivu, kuna kuburudika, alafu pia miundo, miundo misingi au mijengo, mijengo yaani buildings kwa kizungu una ukiona mijengo yao ni ghorofa na imejengwa vizuri. Imetumia teknolojia nzuri ya ujenzi kujenga mijengo zao. Yaani huwezi pata mijengo imejengwa hivi hivi katika mji huo.

Unafanya nini wakati wa wasiwasi? Waka wasiwasi hukupata katika hali gani? Ni mambo yepi yanayofanya uwe na wasiwasi, je unapopata wasiwasi huwa unafanya nini? Ni nini hicho ambacho unaweza fanya au ukikifanya kinahusisha kuwa na wengine au kuwa tu pekeako Mimi nikiwa na wasiwasi, kama kwanza huwa najiondoa, sipendi kukaa na watu nikiwa na wasiwasi. Napenda niende kwenye chumba changu nitulie, nifikirie kiasi, yaani kwa utulivu tu bila kelele yoyote kutoka kwa mtu. Nikifanya hivo napata mwili umetulia kiasi, akili imetulia kiasi na hiyo wasiwasi inapungua kiasi kwa sababu sisikizi yaani kelele kelele mingi kutoka kwa watu. Kwa sababu wakati mwingine unapata ukiwa na wasiwasi na uko kwa kelele za watu unapata inaongezeka zaidi Kwa sababu hakuna mwenye anaelewa jinsi unavyosikia Hakuna mwenye anaelewa kiasi ambacho cha wasiwasi ambacho uko nacho Lakini ukijiondoa kwa wengine uende mahali pa tulivu uweze ku kujiuliza kujieleza vizuri unapata umetulia.

Unawekaje malengo ya kila mwezi kazini mambo zaidi ni malengo yepi unayopale kazini ya mwezi ni baadhi ya ni nini baadhi ya vitu ambavyo unafanya ili kwa kikisha malengo hayo ya metimia ni malengo ya kibinafsi au ni malengo ya kazi ya wafanyekazi wote au kampuni yote kwa ujumla. Mimi uweka malengo yangu ya kila mwezi mwezi unapoanza. Na nakikisha kuwa nimeka malengo yangu na pia malengo yangu uenda na siku na wiki. Yani hi wiki siku fulani fulani fulani za kazi kuna malengo yake baada ya kazi nataka kuyatimiza Yani siendi tu kazini kufanya kazi Nikienda kila siku na hakikisha kuwa kuna vitu ambavyo nafa kuvitimiza Ili nisione ni kama na sipati chochote kutokana na kazi Unajua ukiwa na malengo, unaona siku ikiisha kwa mfano Tuseme lengolako kesho ni kwa hakikisha kuwa umefika kazi mapema Ukarudia shuguli fulani Labda kuna mahali Unaona ni kama Kuna Kuna shushishi kiasi Unaamuka Ukijua Leo nafaka kufika kazi ni mapema ni shugulikie kitu fulani kitu fulani Unaona unafanya kazi na malengo Yani ufanye tu kazi hivo Hivo hivotu.

Unakula nini mara nyingi asubuhi? Maneno zaidi ni chakula kipi unacho kila asubuhi wakati mwingi unakila chakula hicho saa ngapi ni chakula kinachotayarishwa vipi? Mimi mara mingi asubuhi huwa nahakikisha nime kunywa staftahi mara mingi mi hukunywa tu chai kwa mkate mayai au chai kwa mkate wa kupakwa au chai kwa maandazi au chai kwa viazi vitamu. Wakati mwingine nabadilisha naweza kunywa uji kwa kitafunio tu chochote kile Kwa sababu unajua asubuhi unapata hakuna wakati wa kutayarisha chakula kizito kinachohitaji matayarisho mengi. Sasa unapata inabidi tu nimezoea chakula kinachotayarishwa kwa haraka ili nisichelewe kazini.

Ni nani aliie kufundisha jambo muhimu? Na mambo zaidi, jambo gani hilo unalo liona ni muhimu ulilo fundishwa? Na ni nani alie kufundisha jambo hilo? Jee, unaaeza taka kusaidia wengine waweze kuelewa jambo hilo pia? Ni jambo gani hilo ambalo unaliona lina manufaa zaidi? Na kwa nini, nilifundishwa mambo mengi muhimu sana na nyanyangu Mimi nimeishi na nyanyangu kutokana na hali ya maisha nilipozaliwa Nikaishi na nyanyangu na babu yangu Maramingi nilikuwa na baki na nyanyangu kwa sababu nikikuwa babu alikuwa bado anaenda kazini Sasa ilikuwa inabidi ni mebaki na nyanyangu. Nyanyangu amenifunza mambo mengi sana. Mengi. Kuhusu maisha. Kuhusu kuishi na watu. Na wakati mwingi angeniambia mjukuu wangu watu wote hawafanani. Kuna wale ambao wako kama wewe lakini sio wewe. Na kuna wale ambao wako tofauti kabisa na wewe na unafaa kujua hivo. Kwa hivo unafaa ku jifunza kuishi na wenzako. Usikuwe tu mtoto anaye kuwa bila kujua mandhari ni tofauti. Uwezi uwezi fanya kitu kimoja kwa watu wote na wote wafurahie na alipo niambia hivo kwa muda nimekua hadi sasa nimeelewa kuwa alisema ukweli na kitu hicho ni muhimu sana kwa sababu angekosa kuniambia hivo singewahi amini kuwa watu nitofauti sasa kwa sababu nili nili ambiwa hivyo kitambo nikiwa mdogo nimekua nikijua watu ni tofauti hivyo hivyo hadi nimekua mkubwa sasa kuna vitu ambavyo watu wanaeza fanya nananajua watu hawafa nani sasa hatuwezi shinda tume sumbuana na mtu aa kwa sababu yeye sio kama mimi.

Ungependa kuona maendeleo gani katika jamii? Mambo zaidi ni ni maendeleo yepi yanayo kosekana pale kwenye jamii? Ni maendeleo, ni vitu gani ambavyo unaona ni muhimu na vingewekwa pale kwenye jamii na vinahusu nini? Mimi ningependa maendeleo ya afya bora Iwe kwa kizungu tunasema affordable kwa wanajamii kwa sababu unapata kuna wenye hawaezi pata hiyo pesa ya kulipa kila mwezi kwa insurance, yaani kufanya kukinga. Kuna wale ambao hawawezi lipa kila mwezi, hiyo pesa ya hiyo kadi. Na unapata hospitali nyingi siku hizi unapata zinasema, hauwezi tibiwa bila hiyo kadi. Ambapo unapata wengine hadi wanafariki kwa sababu hawana uwezo wa kulipia kadi kila mwezi. Sasa mimi maendeleo ningeitaka zaidi ingekua jamii iweze kuwekewa uwezo wa kupata huduma za afya kwa bei nafuu.

Je umewai kwenda maonyesho ya sanaa mambo zaidi Kwanza sana ni nini Umewahi jihusisha na mambo yoyote yale yanayohusu sanaa Je unapenda sana Mimi ndiyo nimewahi kwenda katika maonyesho ya sanaa Nimewahifanya ushairi, ushairi ndiyo, wakijumla Nimewahifanya ushairi wakijumla pale katika shule ya upili Kuna hii muda ya kuenda Tunaitaje kwa kimombo tunasema music festival huko unapata kuna vitu tofauti Kuna vile vitu vya ushairi Kuna ushairi wa kibinafsi Kuna ushairi wa kijumla katika lugha ya kiswaili na lugha ya kimombo Kuna kucheza, yaani dance Kuna kucheza, kuna vitu vingi, yaani vingi tu Kuna drama pia Nimewahi enda ushairi na drama na kucheza nikiwa pale shule ya upili na ilikuwa onyesho nzuri sana Kwa sababu unapata kuna kile kipaji ambacho uko nacho na hujawahi jua Sasa wakati huo ukifika wakujihusisha na vitu kama hivyo unapata inakua rahisi sana na unakua na hiyo hamu ya kutaka tu yaani kufanya kujihusisha katika maonyesho hayo ya sanaa.

Unaenda maktabani, mara ngapi, mambo zaidi, ni maktabani ni ni wapi, na ni nini, ni nini hicho hufanya uende kwenye maktaba, ni kazi ya shule, ni kazi ya, ni kazi tu, au ni kwa binafsi tu Ukienda maktabani unaenda pekee yako au unaenda na wengine Mimi huenda maktabani karibu mara mbili kwa mwezi Kwa sababu ya kukosa wakati na mara mingi huwa naenda kwa sababu maktaba jinsi jina linavyosema maktaba Unapata yana vitu vingi sana kutoka kule nyuma yaani historia Sasa wakati mwingine labda kuna kitu pale kazini nimetaka kukishugulikia lakini unapata sikupata wakati mzuri. Sasa unapata naenda kule kwa sababu kumetulia na hakuna kelele naenda kule natulia nafanya shughuli zangu ili kujikumbusha kuhusu kitu hicho jinsi kinavyo shughulikiwa. Na nikifanya hivo napata nimepata ujuzi mwingi sana Kwa sababu pale kwenye maktaba ukiyatumia vizuri Unapata umepata mambo mengi sana pale yenye kusaidia.

Jee, umewai kujifunza kupiga gitaa? Mambo zaidi, gitaa ni nini? Ni nini hicho kilifanya utake kujifunza gitaa? Ni ulifunzwa wa wapi? Na nani? Na baado una hiyo hamu ya kuendelea kucheza gitaa? Mimi ndiyo nimewai jifunza kupiga gita pale shuleni tulikuwa na na somo la la tunaita kwa kizungu music Ndiyo tulikuwa tunasoma music wakati wa creative creativity Kwa mara mingi shule tu tulikuwa tunafanya somo hilo wakati ambapo hatuko kwenye darasa Yani kila mtu alikuwa ana anachagua kile anachotaka ku kifanya siku ya ilikuwa siku ya alhamisi saa kumi jioni Sasa unapata anayetaka kujifunza ala hizi za mziki tulikuwa tuna tunakusanyika katika sehemu fulani alafu tunafunzwa na ilikuwa ni ilikuwa somo nzuri sana niliweza kufurahia na nikajifunza na hadi wa leo baado napenda kucheza gitaa.

Chakula gani unachopenda kula jioni mambo zaidi chakula kipi unachopenda masaa ya jioni chakula hicho kinatayarishwa na nani kichakula hicho kinatayarishwa kwa njia gani na mbona unapenda chakula hicho mimi napenda chakula kilicho chepesi Wakati nina ninapoenda kulala wakati wa usiku na napenda chakula ambacho hakitanipea mda mwingi ili kuweza kukua sawa kuenda kulala Kwa sababu unapata wakati mwingine unaeza kula chakula halafu wakati wakulala unapofika Unasikia ni kama tumbo ni ku imekua imekua na shida Unasikia ni kama hauko sawa huwezi lala Unapata hauja hujalala usiku mzima kwa sababu tumbo hiajakuwa sawa Kwa sababu hiyo ndiyo mana nikaamua kuhakikisha kuwa chakula ninachokila usiku au jioni ni chakula ambacho hakitazuia mimi kula kulala.

Je unapenda kupiga chombo cha muziki mambo zaidi ni chombo kipi cha muziki ambacho unapenda kupiga Je unapenda kusikiza muziki ni mambo yapi katika muziki ambayo unaona yenye manufaa Wakati upi unapenda muziki upi Mimi napenda ndiyo napenda kupiga chombo cha muziki ambacho ni gitaa gitaa nilijifunza nikiwa katika shule ya upili hadi sasa bado napenda kupiga Nilifunzwa na mwalimu wetu wakati huo Alitufunza vizuri sana na siwezi sema kuna mtu ambaye angesema mwalimu huyo hakufanya vizuri. Mwalimu huyo alijitahidi hadi tukaweza kujua kupiga gitaa. Na hadi sasa bado nakumbuka jinsi ya kutumia ala hiyo.

Ni nini kipaumbele kazini kwa mawasiliano mambo zaidi ni nini hicho mnakipa wakati mwingi pale kazini ni njia gani mnahakikisha kuwa mawasiliano yamepewa kipaumbele pale kazini na kwa njia zipi ambazo mnahakikisha kuwa mambo yapo sawa pale kazini ni umuhimu upi wa kupa mawasiliano kipaumbele kazini Kwanza ndiposa mawasiliano yawe sawa pale kazini Yafaa kwanza ya tumie yapeanwe kwa wakati unaofa Pili yanafaa kutumia njia zinazofa Kwa kizungu tunasema right channels unafaa kutumia njia nzuri unafaa kupata kama ni mkubwa kwa mdogo inakua njia fulani. Unapata yeye mkubwa ndiye anayepeana mwelekeo jinsi mambo yanafaa kuenda na kwa upande wa wakati unapata mambo ya kipeanwa kwa wakati unaofaa, shughuli zinaenda vizuri. Kwa mfano upate pale kwenye kazi mawasiliano hayajapewa kipaumbele unapata hamjaambiwa kuhusu wageni na wageni wanakuja kesho. Unapata wamefika hawajaanza hata kushugulikiwa. Hiyo unaona inaleta inakuwa na dosari pale kazini na inafanya kazi inakosa kukuwa na mpangilio Kwa sababu kutakuwa na kukimbia kwingi, kutakuwa na kusahau vitu vingine vya muhimu ambavyo wageni wanaitaji.

Chakula gani unachokipenda zaidi? Mambo zaidi ni chakula kipi unacho ona unachopenda kula wakati mwingi? Chakula hicho kinatayarishwa kwa njia gani? Je, unaweza tayarisha chakula hicho mwenyewe au unaitisha kutoka kwenye hoteli? Chakula hicho kinahitaji vitu vipi kupikwa? Mimi napenda pilau kwa nyama au pilau kwa kuku, kwa kuku, kwa sababu pilau ukiweza kupika vizuri huwezi, haiwezi kushinda. Wakati mwingine kama sina wakati wakupika, huwa naitisha kutoka kwenye hoteli fulani hapo na pia wao kwa bahati nzuri wanajua pia kupika pilau jinsi ninavyopenda. Sasa unapata sipati ugumu wowote wa kula chakula hicho ninachokipenda pilau hutayarishwa kwa kutumia mchele, nyama Kuna viungo vingine hapo vingi na hufurahisha sana haswa ukiipika vizuri.